Habari naitwa jizi ningependa kuelezea wakati ambapo huwa naenda madukani. Napenda kuwenda madukani sana sana wakati ambapo nimemaliza kazi yangu nyumbani. Wakati ambao ni wakati wangu kupumzika ndiyo napenda kwenda madukani ndiyo nieze kwenda kujiangaliria vitu vizuli vizuli ni navyo vitaka bila kujihalakisha.

Ambali naitwa jesim ningependa kuelezea kuhusu likizo yangu ya doto pahali ambapo ningependa kupatembelea ni mji unaoitwa santolini ambapo uko katika nchi ya europia. Ningependa kutembea uko na malafiki zangu ama pia na familia yangu. Nieze kujionea maajabu yenye yako huko.

Habari naitwa Koi, ningependa kuelezea kinyuaji ninacho kipenda. Kinyuaji ni nacho kipenda ni kinyuaji cha juisi, sana sana ambayo imetengenezwa kwa matunda, kwa sababu ni kinyuaji ambacho kinaweza kusaidia mwili, kinaweza kusaidia afya na pia ni kinyuaji kitamu zaidi ambacho watu wanacho kipenda.

Habari naituwa jesey. Ninge penda kuelezea pahali ambapo ninapenda kununua vitu mimi napenda kunua vitu katika mtandaoni kama vile amazon known temo sharein kwa sababu unapo nunua hio kitu huletwa haraka iwezekanavyo hadi mahali ambapo uko. Bila kushida ukitumia pesa ama ata wakati wako kwenda kwa duka kutafuta hiyo kitu.

Habari, naitwa jesi ningependa kuwaelezea kama huwa natumia video katika mawasiliano. Ndiyo huwa natumia video katika mawasiliano ninapo kuwa nikipigia familia yangu simu wakati ambapo labda nataka kuwaona uso kwa uso wakati tunaongea na wao. Wakati ambapo tunaongea mambo ya mambo ya nyumbani ama tunapigania simu.

Habali naitwa Jesse ningependa kwelezea kama huwa napenda kula popcorn. Apana wosipendi kula popcorn kwa sababu mara nyingine na hiyona kama popcorn ni chakula abancho kinachopendwa na watoto wadogo. Mimi kupenda kukula ikiwa tumaindi kama venye tu imetolewa kwa shaba.

Habari ninaitwa jesse. Ningependa kukueleza kama nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndio nina ndege wa kufugwa nyumbani aina ya kuku ambayo humpatia binadamu mayai. Na kuku ni mnyama mzuri, ni ndege wa aina nzuri ambaye anaweza saidia hata kwa kula nyama yake. Na vitu vinginezo kama.

Habrli naitwa jesi ningependa kuelezea mchezo ninaoupenda wa olimpiki mchezo niaoupenda wa olimpiki ni mchezo wa kuogelea kwa maji. Maana ni mchezo mzuri unaosaidia watu hasa wakati unapo ogelea majini. Unaweza kusaidia mwili kuwa na afya kuweza kufurahia hata unapofanya mazoezi ndani ya maji.

Habari. Naitwa jessy. Nikitaka kuelezea zoezi ya misuli ilivyonijenga. Zoea mzuri ambalo nimejichenga ni zoea la kuweza kukaa na watu wengine kwa amani. Kuweza kuwaelewa ata wakati ambapo wao hawawezi elewana na wewe. Kuweza kuwaheshimu na kuweza kufanya kazi vizuri pamoja.

Habari naitwa jessie. Ningependa kuelezea kama napenda kupika. Ndiyo napenda kupika. Sana sana chakula cha aina ya kiarabu kama vile matibusi biryani salona na chakula zinginezo pia ninapenda kupika sana vitu kama vile keki na mandazi.

Abale, naitwa Jesse. Ningependa kuelezea mwanga ninaoupendelea. Ninapendelea mwanga wakati maana mwanga mkali. Sio mwanga mzuli kwa afya ya binadamu. Ni mwanga ambao unadhuru macho ya binadamu na unaweza ukafanya hata mtu akawa kipofu kabisa.

Ambali nina itwa jesi ninge penda kuelezea nina vyolea nywele yangu. Nywele yangu. Mimi uilea kwa wakati mingi na miaka mingi sana. Mimi siipendi. Kui kaa ni ki nyoa nyoa hio nywele yangu mpanake. Mimi nimsichana ambaye anapenda ulembo. Wa nywele haswa sana sana nywele lefu.

Habari? Mimi naitwa Jisi, ningependa kuwa elezea, kama ninapenda kutembea kwa miguu. Ndio, ninapenda kutembea kwa miguu. Kwa sababu kutembea kwa miguu ni mazoezi mazuri mtu anayoyafanyisha mwili wake na ni mazoezi ambayo yanaleta manufaa kwa mwili. Hasua kwa msukosuko wa roho na aina zingine za mwili.

Habari, naitwa Jesse ningependa kuelezea kama ninapenda kucheza ngoma. Ndio. Mimi ni mtu ambaye napenda kucheza ngoma. Haswa sana ngoma ambazo ni za kufurahisha na za kuchekesha. Napenda kucheza ngoma ambayo. Niko na mwito mwingi ambayo haijaboeka hata kidogo.

Habari, naitwa Jesse ningapenda kuelezea kama napenda kuimba. Ndio, napenda kuimba sana sana napenda kuimba nyimbo ambazo zinasifu mungu, nyimbo ambazo zinaweza kusaidia roho, nyimbo ambazo zinaweza kukuza mtu hata akili na zinginezo.

Habali naitwa jesse ningependa kuelezea mfumo ninaupende wa simu. Mfumo ni na upende wa simu ni mfumo wa thumbsang. Mmanake ni simu ambayo ni meitumia kwa miaka mingi. Na sajewai ona madhara yoyote. Sajawai ona ata ikiwa na mamba ya kuharibika ni mekaa nayo sana na ua naiatumia handi siku ya leo.

Habari naitwa jesse, ningependa kuelezea somo nililolipenda shuleni. Somo nililolipenda shuleni ni somo ambalo ni la kikristo tulikuwa tunafunzwa Venye Mungu alivyoumba ulimwengu na vyenye alivyotutumia Yesu kristo mwana wake aje afe ili aweze kutuokoa na kutukomboa katika dhambi.

Habali naitwa jesse ningependa kuelezea napiga picha. Mala gapi. Kupiga picha. Mimi hupiga picha. Mala kwa mala. Manake napenda kupika kujitayalisha kupiga picha. Kwa sababu hiyo picha ni picha ambayo ninataka kuiyeka. Ndiyo nikaweza kuiona kwa maisha yangu ya baadae. Napia napenda kujitayalisha ndiyo niyaweza. Zuli na yenye nimevaa vizuli kama nimelebeka.

Mi naitwa jesi ningepeda kuelezea kama ninapenda kucheza michezo ya ubao. Mimi sipedelei kucheza michezo ya ubao kwa sababu michezo ya ubao ni michezo ambayo inaeza ikaumiza mtu. Siyo mchezo ambao unasaidia.

Habari, ninaitwa Jesi, ningependa kuwa elezea harufu ninayoipenda. Harufu ninayoipenda ni harufu ya chakula ambacho kimepikwa vii ambacho kimewekwa kadhalika. Vipocho pocho kama vile nyanya, vitunguu, vitunguu saumu, dania na vinginezo.

Mbali naitwa jisi. Ninge penda kuelezea kama ni mewai fuga mnyama. Ndiyo ni mewai fuga mnyama nasio tu mnyama mmoja bali ni wanyama aina mbali mbali nimewai kuku ambao wanapea binadamu nyama na mayai. Ni mewai wa fuga wa nyama we ingine kama vile sungula ambao pia na pea watu nyama.

Habari, naitwa Jessy, ningependa kuelezea wakati ambapo ninapopenda kuenda kwa duka. Ninapenda kuenda maduka masaa ya jioni. Wakati ambapo jua limeacha kuwa kali na wakati ambapo maduka mengi kwa wakati huo itakua imefunguliwa na pia utapata vitu mzuri sokoni na maduka.

Bali naitwa Jessie nitakuwa nakuelezea kitu ambacho huwa nakifanya jioni. Kabla nilale kitu ambacho huwa nakifanya ni kuchukua kitabu changu cha biblia. Kusoma mistari mbili ama tatu. Kisha kupiga sala na baadaye kuingia katika kitanda na kuweza kulala salama.

Habari naitwa jesse ningependa kuelezea jinsi ninavyoshughulikia muda wa mwisho muda wa mwisho huwa najaribu kuharakisha na kujaribu kupanga kila kitu venya inafaa ndio wakati ama masaa yangu inapoisha niwe nimemaliza kila kitu na kukiacha sambamba.

Habari, naitwa jesse ningependa kueleza kama ninapenda kuamka na jua au kulala mapema. Ninapenda kuwamuka na juwa. Manake ninapokuamka najua nitaenda nikae dakika kidogo kwa jua niweze kuiota ili nikaweze kusaidia afya yangu na pia napenda kulala kwa sababu kulala mapema inasaidia afya ya mtu.

Habari naitwa jesse, ningependa kuelezea jinsi ninavyojua kuhusu wasilisho. Napenda kujua kuhusu wasilisho kwa sababu ninapojua wasilisho la kitu. Nitaweza kuelewa hio kitu inafaa ikuwe aje ilitengenezwa aje ama inafaa kuwekwa vipi.

Habari ninatwa jesi ningependa kuelezea mchezo ambayo ninaopenda kutazama. Mchezo ambao ninaopenda kutazama ni mchezo wa dondi ambao ni mchezo watu hupigana ngumi na vinginezo. Ni mchezo ambayo napenda kuitazama kwa runinga ama katika kwa mtandao unaoitwa youtube.

Habari naitwa jessy ningependa kuelezea kama ninapenda kucharibu vyakula vipya ndio napenda kucharibu vyakula vipya kama vile pizza, burger na vyakula vingine vya ki italy ama vya amerika ni chakula ambacho kinapendeza na kina ladha nyingi hasa haswa hicho cha pizza.

Habari naitwa jessi ningependa kuelezea kama napendelea kunyoa au kuvaa ndevu. Kwa upande wangu mimi ni msichana na kwa kuhusikana na ndevu mimi sina ndevu ila pia ingekuwa ni mwanaume ningependelea ambaye anayenyoa ndevu.

Habari, naitwa jesse, ningependa kuelezea kuhusu majirani wangu majirani wangu ni watu ambao siwafahamu vizuri manake sijakaa hapa kwa wakati mwingi na majirani zangu ni watu ambao wanaenda kazini kila siku kuwaona inakuwa ni tashwishi na tatizo kubwa.

Habari, naitwa Jesse, ningepena kujielezea, vile ninavyo jikinga, kutokana na jua kali. Kujikinga na jua kali, mimi huwa na beba, shuka ambalo huwa najifunikia, wakati kuna jua kali. Na kama ni uso, naipaka mafuta ambayo, ya nayo zuia miale ya jua, kunichoma kwa uso wangu.

Habari naitwa jesse ningependa kuelezea ninayecheza na yeye kwa mara nyingi. Ninayecheza naye kwa mara nyingi ni mtoto ambaye ninaishi naye. Ni mtoto ambaye huwa tunacheza michezo mingi kama vile kuendesha baiskeli. Kwenda kwa park za watoto kufanya mazoezi huko. Na hata pia kutembea kwingineko tukaweza kutafuta michezo mingine tunayoiona huko.